Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa akili iliyo wazi na heshima. Kwanza, ninajisikiliza kwa makini bila kukatiza. Hata kama maoni ni rahisi kusikiza, hujiuliza kama kuna ukweli au funzo ninaoweza kujifunza ndani ya maoni haya. Baada ya kusilikiza, hutafakari kabla ya kujibu, nikutege nikitenganisha maoni ya kujenga na yale yasiyo na lengo. Maoni ya kujenga nayachukua kama fursa ya kuboresha huku nikishukuru anayenitoa maoni njia hii hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma bila kuchukua mambo kwa hisia.